Katika ulimwengu ambapo uhusiano kati ya asili na mwanadamu unazidi kudhoofika, mimi binafsi najivunia sana kuwa sehemu ya shirika letu la kutunza mazingira kwa ajili ya kuboresha afya. Sababu inayofanya moyo wangu uridhike ni maono yetu mapana yanayounganisha afya ya sayari na afya ya binadamu. Mara nyingi watu hufikiri mazingira ni miti na mito peke, lakini kupitia shirika hili, nimejifunza kuwa hewa tunayovuta na maji tunayokunywa, ndiyo msingi wa kwanza, wa tiba. Ninapenda jinsi tunavyopambana kupunguza uchafu, ule wa hewa, tukijua wazi kuwa kila mti, tunaoupanda ni pafu, jipya, ninalosaidia kupunguza magonjwa ya upumuaji katika jamii yetu. Kwani mimi, hii si kazi tu, bali ni ujumbe wa kuokoa maisha ya maisha kabla hata ya wagonjwa kufika hospitalini. Vile vile, ninavutiwa na nguvu ya umoja na ari ya mabadiliko iliyopo miongoni mwa wanachama wenzangu. Kila nnapofika ofisini au kuenda nyanjani, nakuta watu ambao hawajali tu kupata mshahara bali wanaongozwa na shauku ya kuacha dunia ikiwa mahali bora zaidi. Ninapenda jinsi tunavyoshirikiana na jamii za mitaani, tukiwaelimisha kina mama na vijana kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira na kilimo hai. Kuona tabasamu, la mwananchi anaepata majisafi kutokana na juhudi zetu za kulinda vyanzo vya maji, hunipa faraja kubwa. Shirika langu linanipa jukwaa la kua sauti ya wasio na sauti, viumbe hai na vizazi vijavyo, na jambo hili linanifanya niamke kila siku, nikiwa na kusudi maalum na fahari isiyo na kifani. Ubunifu wa sulugu za kudumu huwa hatufanyi tu usafi wa muda. Tunatafuta mbinu za kisasa kama usimamizi wa taka, zinazotengeneza fursa ya kiuchumi huku tukilinda afya. Pia napenda jinsi tunavyobadilisha fikra za watu. Tukiwafanya waone kuwa mazingira machafu ni adui pale kwa afya zao. Jambo linalochochea mabadiliko ya kudumu ya kitabia. Pia shirika letu linathamini ukweli na matokeo yanayoonekana. Jambo linalofanya wafadhili na jamii kutuamini na mimi kunipa amani ya moyo. Pale ni wepo kazini.

Katika maisha yangu, sherehe ambayo imekuwa ikiteka moyo wangu na kunifanya nijihisi mwenye furaha ya dhati kuliko nyingine zote ni siku ya mazingira duniani. Ambayo, sisi kama shirika, huisherehekea kwa namna ya kipekee sana. Kwangu mimi, hiyo siyo tu siku ya kalenda, bali ni kilele cha mapenzi yangu kwa asili ya afya ya jamii. Tofauti na sherehe nyingine zinazohusu chakula na vinywaji pekee sherehe hii kwangu ni wakati wa kuzaliwa upya kwa sayari yetu. Ninapenda sana shamra-shamra zinazo ambatana na siku hii ambapo sote kama timu tunatoka ofisini na kuingia mitaani. Tukiwa tumevalia sare zetu zenye rangi ya kijani inayowakilisha uhai. Tukiuwa na lengo moja tu, kurudisha fadhili kwa ardhi hili inayotulisha na kutupa hewa safi. Ninapenda sherehe hii kwa sababu inamguso wa kipekee wa kijamii na kiroho. Sehemu ninayoifurahia zaidi ni pale tunapokusanyika na watoto wa shule na wakaazi wa maeneo mbalimbali kwa ajili ya zoezi la upandaji miti. Kuna hisia fulani ya ajabu, ninayoipata ninapoweka mche wa mti kwenye udongo. Ni kama ninawekeza kwenye uhai wa mtu fulani miaka ishirini ijaye. Kwangu, kila mti tunaoupanda ni sherehe ya ushindi, dhidi ya mgonjwa, yale magonjwa na uchafuzi. Tunapokuwa huko, kicheko cha wenzangu, harufu ya udongo bichi uliomwangiliwa maji na matumaini yanayoonekana kwenye macho ya watu tunaosaidia jamii yao uunda mazingira ya sherehe ambayo huwezi kuyapata kwenye ukumbi wowote wa statehe hiyo ni sherehe inayolisha nafsi yangu kwa sababu inanipa utu. Uthibitisho kuwa, juhudi zangu zina matokeo ya kudumu. Hata tunapohitimisha siku hiyo kwa chakula cha pamoja cha mchana, mazungumzo yetu huwa yamejaa hamasa na mipango mipya. Siku hii inanikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa kuliko nafsi ambapo, tunasherehekea mafanikio ya miradi, ile yetu ya mwaka mzima, kama vile kuona mito tuliyoisafisha ikianza kutiriritisha maji isafi tena. Kwa ufupi, sherehe yangu ya kupendeza ni ile inayochanganya kazi ile ya mikono, elimu kwa jamii na furaha ya kuona mazingira yanastawi huwa ninaamini kuwa mazingira yakisherehekea kwa kuwa safi, afya zetu nazo zinasherehekea kwa kuwa imara.

Katika ratiba yangu ya kila wiki, mimi hujitahidi sana kuuweka mwili wangu katika hali ya uchangamfu kwa kufanya mazoezi ya viungo mara tatu hadi nne kwa wiki. Idadi hii ya siku inanitosha kabisa kupata usawa kati ya kuimarisha afya yangu na kuruhusu mwili, kupumzika na kujijenga upya baada ya kazi nzito. Kwangu mimi kufanya mazoezi sio tu swala la kupunguza uzito. Bali ni sehemu muhimu ya maisha. Ambayo inaniwezesha kuwa na nguvu ya akili ambayo imetulia. Ninapotekeleza majukumu yangu ya kila siku kwenye shirika langu. Ninachokipenda zaidi kuhusu mfumo wangu wa mazoezi ni mchanganyiko wa aina tofauti tofauti za michezo. Ambayo hunipa mwili wangu changamoto za kipekee. Wa kwanza ni mpira ya miguu. Huu ni mchezo ambao unanipa furaha ya ushirikano na jamii yangu. Inapokuwa uwanjani nikikimbiza mpira, mimi hufanya mazoezi ya moyo bila hata kuhisi uchovu. Uchovu ambao ni mkubwa kwa sababu ninashindana na msisimko uliopo. Mpira huu wa miguu unanifundisha umuhimu wa kufanya kazi kama timu na kunisaidia kuwa na kasi na wepesi wa miguu. Pia mchezo mwingine ambao napenda kuucheza ni ule wa karate ambapo ndipo napopata nidhamu ya hali ya juu na utulivu wa ndani. Karate inanisaidia kuimarisha misuli yangu, kuwa na usawa, na kujilinda pale ninapopata kupigwa na wenzangu, ambao ni wabaya. Ni zaidi ya mazoezi ya mwili, ni mafunzo ya kiakili, yanayonifanya niwe na umakini mkubwa hata katika mambo yangu mengine ya maisha. Mchanganyiko huu wa michezo unanifanya nijihisi mwenye afya kamili, nikichanganya nguvu ya mwili kutoka kwenye karate na stamina pamoja na furaha ya kijamii. Kutoka kwenye mpira wa miguu. Kufanya hivi mara tatu ama nne kwa wiki kumenisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wangu kazini. Hivyo basi, napenda pia kuhimiza wenzangu ambao hawapendi kufanya mazoezi. Mazoezi ni muhimu kabisa katika maisha ya binadamu. Kwa sababu kuna utulivu fulani ambao yanaleta, ukiwa umefanya mazoezi, unasikia mwili, damu, inatembea vizuri. Hivyo basi, nahimiza wenzangu wote wapende mazoezi.

Hakika, mimi ni mtu ambaye nimechangamka sana kwenye ulimwengu wa kidigitali na napenda sana kushiriki maisha yangu, vipaji vyangu na furaha yangu ya ulimwengu mzima. Kwani mimi, mitandao ya kijamii, sio tu sehemu ya kujifaidi kumbu kumbu, bali ni jukwaa langu la sanaa, ambapo naweza kuwafikia watu wengi na kuwapa, na kuwapa zile tabasamu. Ninapotumia Facebook na Instagram. Mimi huweka picha zangu bora zaidi kuanzia zile za maisha yangu ya kila siku kwenye mazoezi ya karate na yale ya uwanjani nikicheza mpira ule wa miguu. Napenda jinsi Instagramu inavyo niruhusu kutumia rangi ya madoido mbali mbali kufanya picha hizo zivutie. Huku Facebook iki nisaidia kuungana na marafiki zangu wa zamani wa wale wapya ambao mara nyingi hutoa maoni yanayo ni ambayo huwa yananitia moyo. Lakini burudani yangu ya kweli hujidhihirisha zaidi ninapotumia TikTok na YouTube. Hapa ndipo ninapoweza kuonyesha upande wangu wa ucheshi. Mimi huweka video fupifupi za kuchekesha zinazovunja watu mbavu. Nikitumia changamoto, mbalimbali zinazovuma au kutengeneza maudhui yale yangu ya asili yanayolenga kuchekesha na kuelimisha kwa wakati mmoja. Kwenye YouTube, mimi huenda mbali zaidi kwa kueka video ndefu zaidi. Labda ni video inayoonyesha jinsi tunavyo panda miti kwa namna au kufurahisha, au hata mazoezi yangu ya michezo. Pia ninaweza kuweka video zangu za nyumbani, za upishi, na zile nikijari kwa pande zote za maisha. Kwangu, kuona idadi ya watu wanaopenda, kutoa maoni na kushiriki, video zangu ni jambo, linalo nifurahisha sana kwa sababu, najua kuwa kwa namna moja au nyingine nimeongeza thamani na furaha kwenye siku ya mtu mwingine. Katika safari hii ya kuweka picha na video mitandaoni mimi huyafuata mambo kidogo rahisi ambao ni ubunifu wa video za kuchekesha. Kwa sababu mimi hutumia muda mwingi kufikiria jinsi ya kufanya jambo la kawaida lionekane la kuchekesha ili kuwapa watu mapumziko kutoka kwenye changa moto za maisha. Napenda kujibu maoni ya watu kwenye Instagram na TikTok, jambo linalofanya jamii yangu ya kidigitali iwe na uhai na upendo. Pia ingawa napenda kuchekesha naweka picha zinazoonyesha uhalisia wa juhudi zangu katika kuboresha afya na mazingira nikitumia umaarufu wangu kuelimisha watu.

Wakati wa jua kali, mimi hutafuta kila mbinu ya kuunganisha hitaji langu la kupoza mwili na shauku yangu ya kutunza mazingira nayo. Jambo la kwanza ninalopenda fanya ni kutafuta vuli tulivu chini ya mti mkubwa, labda ambao nimeupanda ama umepandwa na ukatuzwa. Hakuna kiyoyozi kinachoweza kulingana na upepo mwanana unaopita katikati ya majani ya mti. Na hapo ndipo mimi hukaa nikiwa na glasi ya maji baridi au juisi asilia ya matunda ninayo inunua kupitia kwenye mitandao au kwenye maduka. Wakati huu wa jua kali mimi huona kama ni fursa nzuri ya kupumzika baada ya mazoezi makali ya pale baada ya kucheza mpira au kutoka kwenye darasa la karate. Nikirusuhu mwili wangu upoe kama niki uku nikitazama jinsi asili ni avyo stahimili joto la jua aidha, jua kali kwangu ni mda muafaka wa kujikita kwenye ulimwengu wa kidigitali na kuburudani. Kwa sababu hali ya nje inakua na joto kali, mimi hupenda kukaa ndani ya ndani ya nyumba na kutumia simu yangu kutazama filamu kwenye netflix au video kusisimua kwenye youtube ni kipindi ambacho mimi natumia pia kuhariri video zangu za kuchekesha kwaajili ya tiktok na instagram. Jua kali linanipa mwanga mzuri sana kwa ajili ya kupiga picha bora za kuweka mtandaoni na pia kurekodi vipande vya video navyo tumia kuwaburudisha wafuwasi wangu. Baada ya kulalamika joto, mimi hulitumia jua ilo kama studio yangu ya bure ya kurekodia maudhui yenye ubora na hali ya juu. Pia, jua kali lina nikumbusha umuhimu wa maji na unyevu. Mimi huchukua muda huu kufanya ununuzi wa mchandaoni kupitia jumia, nikitafuta vifaa kama miwani ya jua, kofia au mafuta ya ngozi. Ili kulinda afya yangu ikiwa niko nje mimi hupenda kuandaa mifumo ya uangaliaji kwaajili ya bustani yangu ya shirika. Nikihakikisha kuwa mimea inapata maji na ile ya kutosha ili isinyauke. Kwangu mimi, jua kali ni mda wa kutafakari, kutulia na kufurahi matunda ya kazi yangu ya mazingina huku nikijipumbaza na teknolojia ya burudani, mpaka pale hali joto itakaposhuka na kurusu shughuli nyingine za kijami kuanza tena.

Katika maisha yangu na harakati zangu za kila siku, za kutunza mazingira na kuboresha hafya ya jamii nakutana na changamoto kadhaa ambazo mara nyingi huwa ni mi, mtihani, ovumilivu na ubunifu wangu. Changamoto ya kwanza zaidi ni upinzani dhiti ya mabadiliko ya kitabia, dani ya jamii. Nivigumu sana kumpa ushawishi mtu ambaya amekua akitupa taka ovyo au kutumia nishati isio rafiki kwa mazingira kwa miaka mingi abadilishe tabia iyo maramoja. Wakati mwingine, mimi na timu yangu tunapufanya kampeni za usafi au upandaji miti. Tunakumbana na watu wanaudhani juhudi hizi nikupoteza muda. Jamba ambalo linaweza kutatisha na kukatisha tamaa. Hata hivyo, changamoto hii inanifanya niongeza juhudi kwenye mitandao, kutengeneza video, ambazo zinaelimisha watu kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira. Pia, nakutana na changamoto ya rasilimali na miundombinu. Ingawa naweza kuagiza vifa kwenye kupitia mitandao kama jumia na kilimall. Bado kuna wakati tunakosa vifaa vya kisasa zaidi vya kupima ubora wa hewa au maji katika maeneo ya mbali. Hali ya hewa enyewe kama vile juakali kupitia kiasi au mvua zilizo tabirika, wakati mwingine inaribu miche ya miti tulio panda kwa gharama kubwa. Jambo linalotulazimu kuanza upya. Hiii inahitajii ustahimilivu wa kiakili ambapo mazoezi yangu unisadia sana kubaki na utulivu. Pia kuna changamoto ya urari, wa maisha ya kazi na binafsi. Kwa sababu napenda sana kazi yangu wakati mwingine najikuta na tumia simu yangu, saa kumi na mbili kwa siku kuratibu miraji au kujibu maoni ya wafuwasi wangu. Kuna mstari wa changamoto kuu zinazo pia ninazo pambana nazo. Watu wengi hawajui usiano wa moja kwa moja kati ya mazigira machafu na magojwa sugu ambayo ni ya milipuko. Hivyo basi kuelimisha watu kama huwa changamoto kubwa sana kwa sababu hawawezi wakafuatilia kwa ndani. Pia viwanda na ungezeko la watu vinazalisha taka kwa kasi kuliko uwezo wetu wa kuzidhibiti. Viwanda vingi vinatoa taka nyingi ambazo ningumu kuzi kueka pamoja ili kuzichoma au kuziweka mahali ambapo zinastaili. Hivyo basi uwa vikuazo ambavyo vinaweza kutuzuia kufanya kazi yetu kwa amani. Pia miradi mingi ya afya na mazingira inaitaji ufadhili mkubwa ambao wakati mwingine unachelewa kupatikana. Hivyo basi inatubidi tuwe wenye kupenda kungoja.

Naam, hakika sanaa ya kuchora na kupaka rangi ni moja ya mapenzi yangu makubwa, ambayo yanakamilisha utu wangu na kunipa nafasi ya kuilezea uzuri wa ulimwengu uninaoupigania kila siku. Mimi siyo tu mpenzi wa sanaa, bali ni msanii, mweye shauku, ambaye nimegeuza kipaji changu kuwa chanzo cha mapato na njia kurembesha maisha ya watu wengine. Ninakupokuwa na penseli ya brashi mikononi, mimi huingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa, ambapo muda unasimama. Hapo ndipo ninapokuwa kuhamisha mawazo yangu, hisia zangu na hata maono yangu ya mazingira. Ambayo ni safi na kuyaweka kwenye karatasi au kitambaa cha turubai. Michoro yangu imekua ikipokelewa vizuri sana. Kiasi kwamba nimefanikiwa kuuza kazi nyingi kwa watu. Wanauthamini sana. Ile sana ya asili na ya kipekee. Kila mchoro ninao toa sehemu ya nafasi, nafasi ile yangu, na kuona mtu anainunua kazi hiyo, ile pambo nyumbani kwake, kuna nipa furaha sio ya kifani. Upande wa kupaka rangi, mimi huona kama huo ni ugali wa, ugani, ugani kwa kazi yangu ya mazingira. Ninapopaka rangi, mimi hupenda kutumia rangi zinazo akisi asili, kijani kibichi, cha misitu, blue, angavu ya bahari, na rangi ya joto ya jua kali, ili kuleta uhai ndani ya kuta za vyumba. Kazi hizi za kupaka rangi nafanya kwa malengo ya kupamba vyumba na ofisi. Nikiamini kuwa mazingira ya ndani ya nyumba yanapaswa kuwa na mvuto ule wa kiroho kama mazingira ya nje. Wateja wangu wengi hupenda jinsi rangi ninavyozichagua zinavyobadilisha mwonekano ule wa vyumba vyao na kuongeza hali ya amani na utulivu. Mara nyingi, mimi hupiga picha za kazi hizi ambazo na alafu kisha naziweka kwenye mitandao kama Instagram na Facebook na hata kurekodi video fupifupi za mchakato na kuchora kwa ajili ya TikTok. Jambo ambalo limenisaidea kupata soko pana zaidi kuwautia watu wanaotaka kununua kazi zangu mtandaoni. Huku kuchora pia, baada ya siku ndefu ya kubadili, kukabiliana na changamoto za kizazi, sanaa hunisaidia kutulia.

Hili kuongeza uzalishaji wangu na kuhakikisha kila dakika ya siku yangu inaleta matokeo chanya, mimi hufuata mbinu madhubuti ambazo zinachanganya nidhamu ya mwili, matumizi sahihi ya kiteknolojia na usimamizi wa akili. Jambo la kwanza ninalofanya ni kutumia kanuni ya kupanga siku yangu, usiku moja kabla, kabla sijalala, mimi huandika kwenye shojara yangu, mambo makuu ambayo lazima niyatimize siku inayofuata. Hii inanisaidia kuamsha akili yangu nikiwa na lengo lililo wazi. Badala ya kuanza asubuhi nikiwa na bumbuazi, ninapoamka mimi hutumia saa yangu ya kwanza kufanya mambo yanayojenga nguvu yangu, ile ya ndani, vile natafakari, mazoezi mepesi na kunywa maji ya kutosha. Hali hii ya kujiandaa mapema inanipa kazi, inanipa kasi ya kuanza shughuli yangu bila kupoteza mda kwenye mambo yasiyo na tija kama mitandao ya kijamii, ambayo mimi huitembelea tu kwa sehemu ya kazi au wakati wakuburudika ambapo nikiwa nimeketi. Njia nyingine muhimu ya kuongeza uzalishaji wangu ni kupite usimamizi wa muda kwa kutumia mbinu ya pomodoro. Mimi hufanya kazi kwa makini kwa hali ya juu kwa dakika hamsini hadi sitini. Kisha najipa mapumziko mafupi ya dakika tano hadi kumi. Wakati wa mapumziko hayo, mimi hufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Niliojifunza kwenye karate na kurudisha mazunguko ya damu na kuondoa uchovu wa kukaa. Pia mimi ni muumini wa kufanya jambo moja kwa wakati. Nimegundua kuwa kujaribu kufanya mambo mengi kwa pamoja huwa, kupunguza ufanisi na kuongeza makosa. Ikiwa ninachora mchoro wa kuuza, mimi huzima arifa zote za simu. Ili kuruhusu ubunifu wangu utiririke bila bugdha. Hali kadhalika, ninapotekeleza majukumu ya shirika langu na mazingira, mimi hujikita kikamilifu kwenye lengo hilo, hadi nikamilishe hatua ilioni, ambayo niliojipangia. Matumizi ya teknolojia pia ni kiungo muhimu katika kuongeza uzalishaji wangu, badala ya kupoteza saa nyingi barabarani kutafuta mahitaji. Mimi hutumia urahisi wa ununuzi kupitia simu yenye majukwaa kama jumia na kilimoli. Kwa kufanya hivi, mimi huokoa muda mwingi ambao natumia kufanya shughuli za uzalishaji kama vile kupaka rangi ya vyumba, vya wateja au kuandaa ripoti za afya na mazingira. Pia, mimi hutumia programu za usimamizi kwa miradi kwenye simu yangu kunikumbusha mikutano na tarehe za mwisho za uwasilishaji wa kazi. Hata burudani yangu kwenye YouTube imepangiwa muda wake. Ili isiingiliane na saa zangu za uzalishaji. Kwa kuchanganya nidhamu hii ya michezo, ubunifu na kisanii na ufanisi wa kidijitali najikuta nikijitimiza mambo mengi kwa muda mfupi na kwa ubora ule ambao ni wa hali ya juu na hali ambayo inatekelezeka.

Safari yangu ya mapendelewo ya chakula ni simulizi inayowakisi kukua kwangu, mabadiliko ya mtindo wa maisha yangu na jinsi navyozingatia afya na guvu ya mwili kulingana na shuhuli ni nazofanya sasa. Nikikumbuka nikua mchanga, mapenzi yangu makubwa yalikua kwenye wazi. Wakati ule, wali ulikua ni chakula kilicho wakilisha furaha, ikiwa imepikwa na maharagwe ambayo ya meekwa viungo, viasili ambayo vinaleta ile latha ambayo ni mzuri. Nilipenda jinsi punje za wali zilivyo kuwa zinateleza kohoni. Asa nikichanganya na mchuzi mzito ulewa maharage au nyama. Yalioungwa, yalioungwa pale na nazi. Harufu ya wali uliopikwa kwa ustadi pengine na viungo kidogo kama iliki au mdalasini, ilikuwa inatosha kunifanya ni nisisimuke na kusahao mchezo yangu ya utotoni na kukimbili ya mezani. Wali ulikuwa chakula chepesi ambacho kilikuenda sawa na umuri wangu wa utoto ambapo si kuwa na majukumu mazito ya kutuwa jasho jengi, bali tu kucheza na kufraia maisha. Kwangu mimi, mchanga, wali ulikuwa ni alama ya faraja na latha tamu, iliobaki midomoni mwangu kwa mdamrefu. Ata hivyo, kadri miaka ilivyo songa na mimi kuanza kuingia kwenye utu uzima, kwenye majukumu mazito, mtazamo wangu juu ya vyakula ulianza kubadilika kwa kiasi kikubwa sana. Na sasa mapenzi yangu yameamia rasmi kwenye ugali. Mabadiliko haya, ajatokea kwa batimbae. Ya mechochewa na ukweli kuamba maisha yangu ya sasa ya mejea harakati, zinazoitaji nishati ya kudumu na stamina ya ali ya juu. Nindapo fikiria kuhusu ratba yangu ya kufanya mazowezi ya karate na kucheza mpira ya migu maratatu hadi nne kwa wiki na gundua kuwa ugali ndio rafiki wakweli kwa misuli yangu. Ugali yasaa ule wadoa, ule ambao unadona au uliotiwa virutubisho, unapita isia ya kushiba kwa mda mrefu, na unatoa ni shati inaotolewa muilini. Vile vile kazi yangu ya kila siku ya kutunza mazingina na kuboresha afya ya jamii, inahitaji uimara wa kimwili ambao ugali pekee ndio unaweza kutoa kwa ufanisi. Ninapokuwa na njani, nikipanda miti nchi ya jua kali, au nikishirikiana na timu yangu kusafisha mazingira nahitaji chakula kinachonifanya nisihisi njaa katikati ya kazi. Ugali umekuwa ni chakula kinachonipa heshima kazini. Unanijengea nidhamu ya kula vizuri na kwa mpangilio. Zaidi ya hayo, ugali unaendana sana na falsafa yangu ya kutunza asili na kula vyakula vya asili. Pia, uzuri wa kitamaduni na kisaikolojia ninapokula ugali sasa hivi. Ugali unanifanya nijisikie kama mtu mzima aliyekomaa na mwenye malengo. Ugali ndio injini inayoendesha maisha yangu ile ya sasa ya kidijitali, kisanaa na kimichezo. Ni chakula kinachonifanya nihisi ni mshindi kila asubuhi ninapoamka na kuanza ratiba yangu ya uzalishaji.

Mimi hutenga muda ule maalum kwa ajili ya kulisha akili yangu kupitia usomaji. Mimi huenda maktabani mara moja kwa wiki na siku hiyo ni siku ya jumapili. Sababu ya kuchagua ijumapili ni kwa sababu ndiyo siku pekee ambayo nina mapumziko pale nyumbani. Kwa sababu jumatatu hadi ijumaa naelekea kazini, jumamosi naelekea kanisani, alafu jumapili ndiyo siku yangu ya kupumzika. Mimi huenda katika maktaba hayo makuu ya taifa, mahali ambapo mimi hupaona kama hekalu la hekima. Safari yangu ya kwenda maktabani asubuhi ya juma pili ni kama ibada. Ninapokuwa maktaba kuu, mimi hujikita katika sehemu ya vitabu vya sayansi ya mazingira, afya ya jamii na mbinu za kisasa za uchoraji. Ingawa mimi ni msanii na mwana michezo ninaamini kuwa kusoma vitabu vya nakala ngumu kunanipa umakini ambao siwezi kuupata mahali pengine popote. Harufu ya karatasi na ukimya uliopo ndani ya maktaba hiyo hunanisaidia kutafakari kwa kina kuhusu miradi ya ambayo ya shirika letu kama vile jinsi ya kukubaliana na kukabiliana na ushafuzi wa hewa au mbinu mpya za upandaji miti. Mara nyingi mimi hutumia saa nne hadi tano nikisoma na kuandika dondoo muhimu ambazo zinazitumia kuelimisha jamii. Hata hivyo, elimu yangu haishitii tu ndani ya kuta za maktaba kuu. Kwa kuwa mimi ni mtu wa kisasa, ninayemiliki simu janja ya kutumia majukoa kama jumia na kilimol kununua vifaa. Nimetumia fursa hiyo pia kusakinisha programu za kimasomo kwenye simu yangu ambazo zinanisaidia kila siku. Programu hizi ni kama maktaba inayotembea mfukoni kwangu. Ninazitumia program hizi kujiendeleza kimasomo, hasa katika nyanja za lugha, usimamizi wa biashara ya sanaa na sayansi na afya. Program hizi pia zinanisaidia sana ninapokuwa safarini au wakati wa mapumziko, bada ya mazoezi ya mpira ya miguu, ili kupoteza mda na kufanya kwa kusoma na kuelewa mambo ambayo yameandikwa kwenye vitabu. Mchanganyiko huu wa kutembea maktaba ya kimwili mara moja kwa wiki na kutumia programu za kimasomo kwenye simu unanifanya niwe na ulinganifu mzuri wa kimaarifa. Maktaba kuu inanipa upana na kina cha mambo huku programu za simu zikinipa urahisi na kazi ya kupata taarifa za hivi pundi. Kwa mfano huwa naeza kusoma kitabu cha historia ya sanaa maktabani lakini nitatumia programu ya simu jumatatu kujifunza mbinu mpya ya kuchanganya rangi za mafuta ili kuuza picha bora zaidi. Kwa kuitimisha, elimu yangu kwangu ni mchakato wa maisha yote. Kwenda maktabani mara moja kwa wiki ni uamuzi wa kimu. Kimkakati na kuimarisha akili yangu. Na matumizi ya teknolojia ya simu ni mbinu ya kuhakikisha. Sichelewi kwenda na wakati.

Wakati ambao umeme umepotea na kuna giza pale nyumbani, mimi sioni hiyo kama kikwazo, bali kama fursa adimu ya kujitenga na ulimuengu wa kidigitali na kurudi kwenye misingi ya fursa na furaha ya asili. Jambo langu la kwanza na na ninalo lipenda zaidi ni kuzama kwenye ulimwengu wa vitabu. Huu ndio wakati ambapo mimi huchukua kikombe changu cha chai moto, ambayo nimepika kwa ustadi na viungo kama tangawizi au mdalasini, na kuanza kusafiri kupitia kurasa za waandishi mashuhuri. Ikiwa nataka kujiburudisha kwenye lugha ya kiswahili na simulizi za kimaisha, mimi huchukua vitabu vya ken walibora kama kidagaa kimemuzea kwa sababu kazi zake hunifanya nitafakari sana kuhusu utambulisho wetu. Nyakati nyingine mimi huamua kuwenda mbali zaidi na kusomea kazi za Shakespeare ili kupata hekima ya kali na tamthilia au kujivunia fasihi ya kiafrika kupitia maandishi ya Margaret Ogola kama The River and the Source na vinginevyo. Ambaye simuli zake hunitia moyo kuhusu nguvu ya mwanamke na familia na mambo kadhaa alikadhalika. Na ninapotaka kitu chepesi cha kunichangamsha na kunifanya nicheke mimi husoma doc diaries. Ni vitabu vinavyo nirudisha kwenye furaha utotoni na kuniondolea msongo wa mawazo. Kusoma vitabu hivi, kuki ambatana na harufu ya chai ni tiba tosha kwa nafsi yangu wakati simu na televisioni zikiwa zimezima. Vilevile kukatika kwa ule umeme kunanipa hamasa ya kuingia jikoni na kupika vyakula vitamu. Badala ya kukaa na kusubiri mwanga urudi, mimi hutumia mda huo kuandaa ma pishi mbalimbali kwa utulivu. Kama viazi, chapati, mboga mboga, zile za kienyeji na mengineyo na vyakula vinginevyo. Wakati huu, mimi vyakula hivi vikisha poa baada ku vipika na vieka kwenye friji ili niweza kuvitumia kwa siku za ambazo ziko mbeleni. Utaratibu huu, huwa unanisaidia sana kuongeza uzalishaji wangu kwa wiki nzima. Kwani nitakuwa niki nimejipunguzia mzigo wa kupika kila siku baada ya mazoezi yangu ama baada ya kutoka kazini. Pia, ikiwa siko kwenye hali ya kusoma au kupika, mimi hutumia fursa hiyo kutembelea familia na marafiki. Naamini kuwa uhusiano wa aina kwa aina ni muhimu kuliko ule wa mtandaoni. Badala ya kukaa peke yangu gizani, mimi hufika kwa wapendwa wangu kwa ajili ya kupiga story, kucheka na kubadilishana mawazo kuhusu maisha na miradi yetu ya mazingira. Hii inanisaidia kuimarisha viungo vyangu vya kamili na vya kijamii na kunipa nguvu mpya kukatika kwa umeme kunanifundisha kua maisha haya tegemei tu teknolojia bali yana tegemea maarifa ya vitabu, ladha ya chakula nzuri na upendo wa watu wanao tuzunguka kukatika kwa umeme kunanifundisha kua maisha haya tegemei tu teknolojia bali yanategemea maarifa ya vitabu ladha ya chakula nzuri na upendo wa watu wanao tuzunguka.